Chumba changu cha kulala ni cha wastani, si kikubwa sana wala kidogo. Kuta zake zina rangi ya blue hafifu ambayo hunipa utulivu wa akili. Ndani kuna kitanda chenye godoro laini na mashuka safi yanayonifanya nipate usingizi mzuri. Toka dirishani naweza kuona miti na majengo ya jirani, hasa asubui jua linapoingia. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni kitanda changu kwa sababu hunipa faraja na mapumziko.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa heshima na uwazi Napenda kusikiliza mawazo yao na kutoa yangu kwa njia ya utulivu tunashirikiana vizuri katika kazi za pamoja na kusaidiana pale panapo hitajika mawasiliano mazuri unisaidia kujenga usiano mzuri kazini na kufanya kazi ifanyike kwa ufanisi.

Napenda kusafiri ni kitumia GPS kuliko ramani. GPS hunisaidia kujua mwelekeo kwa haraka na kunioyonyesha njia fupi. Pia hunisaidia kuepuka kupotea hasa ninapo safiri maeneo nisiyo yafahamu. Ingawa ramani ni muhimu. GPS ni rahisi zaidi na inanipa uhakika kwa kufika ninapo kuenda.

Kumbukumbu yangu ya kutisha nisiku niliyopotea nilipokuwa nasafiri kwenye eneo nisilo lifahamu. Ilikuwa jioni na kulikuwa na giza. Nikahisi hofu na wasiwazi. Nilijaribu kutulia na kuuliza msaada hadi nikapata njia sahihi. Tukio hilo lilinifundisha kuwa makini na kudhamini usalama wangu.

Mimi ufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi unipa nguvu na kunifanya njisikie mchangamfu siku mzima. Mazoezi unisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili. Ingao wengine upenda jioni. Mimi upendelea asubuhi kwa sababu ni muda wa utulivu na uanza siku nikiwa na motisha.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa Kusimamiwa hunipa nafasi ya kuongoza na kuwasaidia wengine kufanya kazi vizuri Kusimamiwa hunisaidia kujifunza, kurekebishwa na kuboresha ujuzi wangu Kwa kufanya yote mawili, ninakuwa mfanyikazi bora na mshirikiano mzuri kazini.

Nashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kazi zangu mapema kila siku. Kwanza ninaweka kipaumbele kwa kazi muhimu na kuha kikisha zinakamilika kwa wakati. Pia napanga muda wa kufanya kazi ndogondogo bila kuingiliana na kazi kubwa. Natambua pia umuhimu wa kupumzika kidogo ili kuepuka uchovu na kudumisha ufanisi. Kwa kuzingatia mpangilio huu, ninaweza kufanya kazi vizuri, kufikia malengo yangu na kuhakikisha kila kitu kinatendeka kwa utaratibu mzuri.

Napendelea kusoma habari mtandao ni kuliko gazeti. Habari mtandao ni zinanipa tarifa mpia haraka na kutoka sehemu mbalimbali duniani. Pia ni raisi kuzipata kupitia simu au kompyuta bila kununua gazeti kilasiku. Ngawa gazeti pia ni nzuri, mtandao hunifanya nipate habari kwa haraka na kwa raisi zaidi.

Napendelea kuchora kuliko kupaka rangi. Kuchora hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na kuunda picha zinazoridisha macho na akili. Kupaka rangi pia ni kazi nzuri, lakini siwezi kueleza hisia zangu kwa urahisi kama ninapochora. Kwa hivyo, kuchora kunanifanya nijisikie furaha na kutia moyo ubunifu wangu.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC upepo hutia raha na husaidia hewa kuwa safi bila kutumia umeme, hupunguza joto kwa njia ya asili na hunifanya nijisikie mtulivu, ingawa AC ni rahisi na inafanya chumba kuwa baridi haraka, upepo ni rafiki wa mazingira na hunipa hisia ya kiasili zaidi.

Napendelea hali ya baridi kuliko joto baridi hunifanya nijisikie fresh na kuweza kufanya kazi au masomo kwa oraisi Pia husaidia usingizi kuwa mzuri na hudumisha afya mwili Ingawa joto pia linafaida kama unapenda kujitulia au kufanya kazi kwa urahisi baridi ni bora zaidi kwa angu.

Napenda kununua vitu madukani na sokoni. Maduka hurahisisha kupata bidhaa na hunipa uhakika wa ubora. Huko sokoni nikipata bidhaa, tofauti na mara nyingine bei nafuu. Pia kununua sokoni kunanifundisha jinsi ya kujadili, bei na kupanga ununuzi. Kwa hivyo, napenda kutumia maduka na sokoni kulingana na ninachotaka kununua.

Kufanya kazi na timu ya mbali, kuna itaji mawasiliano mazuri na mpangilio thabiti. Tunatumia simu, barua pepe na programu za mtandao kuwasiliana mara kwa mara. Kila mmoja anajua majukumu yake na tare za kukamilisha kazi. Pia tunahakikisha kushirikiana mawazo na kutoa maoni kwa heshima. Kwa njia hii, timu ya mbali inaweza kufanya kazi kwa ufanisi kama tungekua pamoja.

Katika jamii yangu, ninashiriki kwa kusaidia wengine na kushirikiana katika shughuli za pamoja. Kufanya kazi kama kusaidia wenzangu katika shughuli za kijamii, kushiriki katika usafi ya mazingira, au kushiriki mawazo wakati wa mikutano ya jamii. Kushiriki huu hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na kuimarisha mshikamano wa kijamii katika eneo langu.

Ndio, na piga kura ni kiwa na umri wa kufaa piga kura ni njia ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na kuchagua viongozi bora. Pia kuna nifundisha umuhimu wa haki zangu za kiraiya na wajibu wangu kwa nchi. Kupiga kura ni jambo, muhimu, kwani kuna saidia kuboresha maisha ya wanainchi na kuimarisha maendeleo ya jamii.

Kipawa changu ni kushirikiana na kusaidia wengine. Napenda kutumia uwezo wangu katika kusaidia wenzangu.Kushirikiana katika kazi za pamoja na kutoa mawazo yenye tija. Kipawa hiki kina nisaidia kujenga husiano mzuri na jamii yangu. Na pia kunifanya niwe na faida katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo, kushirikiana na kusaidia ni kipawa changu ninacho kidhamini zaidi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuhishi kwa maadili mema na kuheshimu wengine. Dini unifundisha kuwa mwaminifu, mkarimu na mwenye heshima kwa familia, marafiki na jamii kwa ujumla. Pia unizaidia kuhishi kwa utulivu, wandani na kuwa na mshikamano na watu wengine. Kwa hivyo kuhishi kwa maadili mema ni jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu.

Ndiyo, napenda kulima bustani Kulima kunanifundisha kuwa mvumilivu na kuchukua tahadhari katika kazi Pia hunisaidia kupata mboga na matunda safi kwa matumizi ya nyumbani Kulima bustani pia hunifanya nijiskie karibu na asili na kunaleta furaha Kwa hivyo nishughuli yenye manufaa kwa mwili, akili na familia yangu.

Utaratibu wangu wa jioni wanza baada ya kumaliza shuguli za mchana Kwanza napumzika kidogo kuondowa uchovu Baada ya hapo napenda kushiriki katika kazi ndogondogo za nyumbani au kuandika mawazo yangu jioni napenda kusoma au kutazama televisheni kwa muda wa kufurahisha Kabla ya kulala napanga mambo ya kesho na kutafakari ya liyo tokea siku hiyo shuguli hizi ufanya nijisikia furaha, utulivu na tayari kwa usingizi mzuri.

Napendelea kutoa sadaka na michango kulingana na uwezo wangu. Sadaka hunisaidia kusaidia watu wenye mahitaji na kuleta faraja kwa wengine. Michango pia ni muhimu kwani huchangia maendeleo ya jamii na shughuli za kidini. Kwa hivyo kutoa sadaka na michango kuna nifundisha huruma, mshikamano na umuhimu wa kushirikana na wengine.

Ninashughulikia tatizo kazini kwa utulivu na kupanga hatua za suluisho. Kwanza natambua tatizo na kuchambua sababu zake. Kisha nashirikiana na wenzangu kupata mawazo na suluisho bora. Baada ya hapo, natekeleza hatua zinazoitajika kwa umakini. Njia hii hunisaidia kushughulikia changamoto kwa ufanisi na kuhakikisha kazi inafanyika vizuri bila kelele au ofu.

Kumbu kumbu nzuri zi ninazo zikumbuka kutoka utotoni ni michezo nilioshiriki na marafiki na familia yangu. Tulicheka tukashirikiana na kujifunza mambo mapya pamoja. Pia nakumbuka likizo na siku kuu tulizo sherehekea pamoja. Ambazo zilifanya nijiskie furaha na upendo wa familia. Kumbu kumbu hizi ufanya ni ajiri na kunifanya nikumbuke daima dhamani ya familia na urafiki.

Ndio, napenda muziki wa jadi muziki wa jadi hunifundisha kuhusu utamaduni na historia ya jamii yangu Pia hunifanya nijisikie furaha, utulivu na kufungana na watu wengine wakati wa sherehe au shughuli za kijamii Ingawa muziki wa kisasa ni mzuri pia muziki wa jadi unanipa hisia za kipekee na unanikumbusha asili na tamaduni zetu.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora. Mawasiliano uniwezesha kue kueleza mawazo yangu kwa wazi na kushirikiana vizuri na wenzako. Pia ni muhimu kuwa na usimamizi wa muda na utaratibu wa kazi ili kila jambo lifanyike kwa ufanisi. Stadi hizi hunisaidia kufanikisha majukumu yangu na kuhakikisha kazi inakamilika kwa kiwango bora.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni chinua achebe Mwandishi wa kitabu Things Fall Apart Anaandika hadithi zinazofundisha maadili mema na kuonyesha maisha na utamaduni wa jamii ya kiafrika vitabu vyake hunipa maarifa mapya kunifundisha historia na maadili na pia hunifanya nijisikie furaha nikiwa nikisoma Achebe ni mwandishi mzuri anaye nifanya nipende sana kusoma.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa heshima na uwazi. Kwanza husikiliza mawazo yao kwa makini kisha kutoa maoni yangu kwa utulivu. Pia napendelea kutumia maneno yenye heshima na kuepuka migongano isiyo ya lazima Kwa njia hii, mawasiliano huwa bora, tunashirikiana kwa urahisi na tunajenga uhusiano mzuri wa kijamii na kazini.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa kushirikiana na familia na marafiki, tunapanga chakula, kucheka, na kubadilishana zawadi ndogondogo Pia huwa tunapanga malengo ya mwaka mpya na kutafakari yaliyojiri mwaka uliopita Sherehe hizi hufanya nijisikie furaha, mshikamano wa familia, na motisha ya kuanza mwaka mpya kwa matumaini na nidhamu.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kuchukua hatua ndogondogo za kila siku. Kufanya kazi kama kutupa taka mahali panapofa. Kutumia maji na umeme kwa wangalifu. Na kupanda miti pale panapowezekana. Pia upunguza matumizi ya plastiki na kushirikiana na wengine katika kampeni za usafi. Hatua hizi hufanya mazingira kuwa safi, salama na yenye afya kwa kila mmoja wetu.

Ndiyo, napenda kuvaa saa, saa uniwezesha kujua muda kwa urahisi na kupanga shughuli zangu kila siku. Pia nisehemu ya mitindo na unifanya nijisikia vizuri kiutendaji na kiasili. Ingawa simu pia inaweza kuonyesha muda, kuvaa saa kuna nipa urahisi na heshima zaidi katika kila shughuli ninayofanya.

Ninajifurahisha wakati wa furaha kwa kucheka, kucheza au kushirikiana na familia na marafiki. Pia napenda kusikiliza muziki, kushiriki michezo ya pamoja au kuangalia filamu zinazonifanya nicheke. Shughuli hizi hunifanya nijisikie furaha, utulivu na kurahisisha kuondoa stressi. Kwa hivyo furaha yangu huwa kamili ninapo shirikiana na wengine na kufurahia maisha.

Mimi huenda hospitali mara chache kwa mwaka Hasa pale ninapojitaji huduma za afya au ukaguzi wa kawaida Napendelea kuenda hospitali mara kwa mara kwa ajili ya kinga na kuangalia afya yangu ili kuepuka matatizo makubwa Pia napenda kufuata ushauri wa madaktari na kuchukua hatua za kujikinga nyumbani Hii ufanya ni fahamu hali yangu ya afya na kudumisha mwili wangu kukua mzuri.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na mahitaji na maendeleo ya teknolojia. Kwa mfano napakua programu mpya kwenye simu au kompyuta kusasisha mfumo wa uendeshaji na kuhakikisha vifaa vinafaa kazi kwa ufanisi Kusasisha kunanisaidia kupata taarifa mpya, kufanya kazi kwa urahisi na kuhakikisha usalama wa vifaa vyangu.

Mzazi wangu ndiye aliye nifundisha jambo muhimu. Ame nifundisha maadili mema kama kuwa mwaminifu, mkarimu na kuheshimu wengine. Pia ame nifundisha muhimu wa kujitahidi katika masomo na kazi za kila siku. Mafundisho yake yame nisaidia kuwa mtu bora, kufanya maamuzi sahihi, na kushirikiana vizuri na wengine katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunifanya nijisikia furaha na kunisaidia kutoa hisia zangu kwa uhuru. Pia huniwezesha kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa akili. Kuimba pekee yangu au pamoja na wengine hunifanya nijisikia huru, kujiamini zaidi na kushirikiana na watu kwa furaha. Kuimba pia kuna nifundisha kuenzi sana utamaduni.

Napenda mikutano ya aina ya kushirikiana na kubadilishana mawazo. Mikutano hii huwa na mpangilio kila mmoja anapata nafasi ya kuzungumza na tunashirikiana kutatua matatizo au kupanga shughuli. Pia napenda mikutano yenye utulivu na heshimu kwani hufanya mawasiliano kuwa bora na kunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine. Mikutano ya aina hii hunifanya nijisikie muhimu na kushirikiana kikamilifu.

Somo nililolipenda shuleni ni isabati. Nililipenda kwa sababu hufundisha jinsi ya kutatua matatizo kwa mantiki na mpangilio, pia ufundisha umakini na subira. Kwani kila hesabu inaitaji kuzingatia hatua kwa makini. Kupitia hesabu hisabati nilijifunza kutumia akili kwa ufanisi na kupata furaha paleni inapo fanikisha tatizo. Somo hili nilifundisha ujuzi muhimu wa maisha.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali na samaki. Napenda kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na ni sehemu ya vyakula vya asili vinavyotengenezwa kwa afya. Pia napenda chakula hiki kwa sababu hukumbusha familia na wakati mzuri wa chakula nyumbani. Kila ninapokila, hunifanya nijisikie furaha na kuridhika.

Mara nyingi mchana napenda kula wali na mboga au ugali na samaki. Napendelea chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na hunisaidia kuendelea na shughuli za mchana bila uchovu. Pia ni chakula cha asili kinachonifundisha kula kwa afya. Kila ninapokila, hunifanya nijisikie furaha na kuridhika.

Timu yangu ni nayo ipenda ni Manchester United. Nilianza kuipenda nikiwa na umri mdogo nikiona mechizaki. Na kumbuka mchezo wa kushangaza waliposhinda kwa bao la mwisho. Lili nifanya ni shituke na kufurahia zahana. Mchezaji ni nayo ipenda zaidi ni Bruno Fernandez kwa ujuzi wake wakupiga mabao. Kile, timu yangu inaposhinda. Ninashangilia, kujivunia, na kushirikiana na marafiki kusherekea ushindi huo.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki mazoezi haya ni pamoja na kukimbia kufanya mazoezi ya nguvu na michezo midogo hufanya mwili wangu kwa wenye afya na nguvu na kunisaidia kuwandoa uchovu na mawazo mabaye kufanya mazoizi mara kwa mara kuna nifanya nijesikia furaha na tayari kwa shughuli za kila siku.

Ningependa kutembelea Paris ufaransa, mji huu unavivutio vingi kama mnara wa Eiffel, makumbusho na mitaa ya kipekee yenye utamaduni wa kipekee kutembelea Paris kunanipa furaha ya kujifunza historia sana na maisha ya watu wa sehemu nyingine Pia kutanifanya nijisikie furaha, mshangao na motisha ya kugundua dunia.

Ndio, napenda kuvaa kofia. Kofia huniweka salama na kunilinda kutokana na jua au baridi. Pia ni sehemu ya mtindo na hunifanya nijisikie vizuri na kujiamini zaidi. Ingawa si lazima kuvaa kofia kila siku. Napenda kutumia kofia katika shughuli za nje au sherehe fulani. Kofia pia hunipa hisia, za huru na faraja.

Rangi inayopendeza zaidi ni buluu. Buluu huleta utulivu na hufanya nijisikie amani na furaha Pia ni rangi inayo pendeza kwa macho na inafaa katika mavazi na mapambo Kila ninapukuwa karibu na rangi ya buluu hunifanya nijisikie mtulivu na kushiriki mawazo chanyi Rangi hii pia hufundisha uzuri na utulivu wa akili.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima kunanipa furaha, changamoto na nafazi ya kushugulikia afya ya mwili. Pia kunanifundisha uvumilivu, usaidizi kwa wengine na heshima kwa asili. Kila ninapofika kilele, hunifanya nijisikia fahari, furaha na utulivu wakili. Kupanda milima pia kuna nifungua macho na moyo kugundua mandhari nzuri ya asili.

Mimi ni mtu wa kuwai Napenda kufika mapema katika shughuli zangu kwa sababu hunisaidia kupanga mambo vizuri na kuepuka msongo wa mawazo Kuwai hunionyesha nidhamu na heshima kwa wengine Pia hunifanya nijisikie tayari na kujiamini katika kila ni nachofanya.

Napenda kucheza zaidi ya kutazama michezo. Kucheza kuna nifanya nijisikie furaha afya na mshikamano na marafiki. Pia hufundisha mshindano mzuri, nidhamu na kushirikiana. Ingawa kutazama michezo pia nifuraha. Kucheza kuna nipa mshangao na hisia za moja kwa moja ambazo hunifanya nijisikie hai na mtulivu.

Ninashugulikia kazi za dharura kwa utulivu na mpangilio. Kwanza natambua tatizo haraka na kuchukua hatua za haraka kulingana na umuhimu wake. Kisha nashirikiana na wenzangu ili kwa kikisha mba tatizo linatatuliwa ufanisi. Jia hii ufanya kazi za dharura kufanika, kika, kuepuka mkanganyiko na kwa kikisha kila kitu kinaendelea kwa usahii.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi simu huniwezesha kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini Pia hufanya niweze kupata taarifa, habari na kufwata masomo au kazi kwa urahisi Ingawa kuna vifaa vingine vya teknolojia, simu ni muhimu sana kwa kila siku, na haiwezi kutokuepo maishani mwangu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Michezo hii hunifuraisha na kunisaidia kupumzisha akili baada ya kazi au masomo. Hii hunifundisha kufikiri, haraka, kupanga mikakati na kushirikiana na wengine. Ingawa sichezi kila wakati, michezo ya video hunipa burudani na kunifanya nijisikie furaha.

Ndiyo, nimesafiri kwa ndege mara chache. Safari hii ilinifundisha jinsi ya kupanga mapema, kuifadhi usalama na kushugulikia mazingira usafiri. Kupanda ndege pia kulinifanya nijisikie furaha na mshangao wa kuona mandhari kutoka angani. Hii ni mzoefu wa kipekee ambao ni unipanua marifa na kunipa furaha kubwa.

Mfereji wa televisheni ni nao ufuatilia ni KBC. Nimependa mfereji huu kwa sababu hutoa habari za kila siku burudani na elimu kwa watu warika zote. Hii hufundisha kuhusu jamii, utamaduni na mambo ya sasa yanayo fanyika nchini. Kufuatilia KBC kuna nifanya nisikia habari mpya, kushiriki mazungumuzo na kujifunza mambo mapya kila siku.

Juisi ya matunda ni nayopenda zaidi ni juisi ya machungwa. Napenda kwa sababu ni kitamu, chenye afya na unipa nguvu maramoja. Pia unisaidia kupata vitamini, muhimu na kunifanya nijisikie haina mwenye furaha. Kila ni napukunyo juisi hii, unifanya nijisikie mtulivu na kuridhika.

Kwa kawaida nalala masaa saba hadi nane kwa usiku. Usingizi huu unaniwezesha kupata nguvu za kutosha kwa siku inayofuata na kuendelea na shuguli zangu bila uchovu. Pia hunilinda afya yangu na kunifanya nijisikie mtulivu kiakili na kimwili. Kila usingizi mzuri unanisaidia kuwa makini, furaha na tayari kwa kazi na masomo ya siku inayofuata.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya maua safi. Harufu hii unipa isia za utulivu na furaha. Unifanya nijisikie garibu na asili. Pia ufanya chumba au mazingira niliopo kuwa mazuri zaidi. Kila ni napopaa harufu hii. Unifanya nijisikia mtulivu, furaha na moyo wa amani.

Ndiyo, ninaishi karibu na mahali nilipo zaliwa. Kuhishi hapo kuna nifanya nijisikia karibu na familia, marafiki na jamii yangu. Pia kuna nisaidia kukumbuka kumbukumbu nzuri za utoto na kushiriki mila na utamaduni za eneo hilo. Kuhishi mahali nilipo zaliwa kuna nifanya nijisikia salama na mwenye furaha kila siku.

Ningependa kupata mafunzo ya kompyuta na uendeshaji wa ofisi kazini. Mafunzo haya yananisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kupanga taarifa na kushughulikia kazi mbalimbali kwa haraka. Pia hufundisha mbinu za kisasa za teknolojia na kuimarisha uwezo wangu wa kushirikiana na wenzangu. Kwa njia hii, kazi yangu itakuwa bora na nitaweza kufanikisha majukumu yangu kikamilifu.

Zoea nzuri nililolijenga ni kusoma kila siku kabla a kulala. Zoezi hili limenifundisha nidhamu, uvumilivu na kuongeza maarifa yangu. Pia hunisaidia kuzingatia masomo yangu vizuri na kuandika mawazo yangu kwa utulivu. Kila sipu ninepofanya zoya hili, hunifanya nijisikie tayari, mwenye furaha na kujiamini katika shughuli zangu za kila siku.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kushirikiana na familia na marafiki. Tunaanda chakula kitamu, kucheka pamoja na kufurahia muda mzuri. Pia mara nyingine napokea zawadi ndogondogo na kuzungumza na wapendwa wangu. Sherehe hizi hunifanya nijisikie furaha, mshikamano na shukrani kwa kila mwaka mpya wa maisha yangu.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Popcorn ni kitafunwa chepesi na kitamu kinachofaa wakati wa kutazama filamu au kupumzika. Pia ni raihisi kupatikana na hunifanya nijisikie furaha ninapokula. Kula popcorn unipa burudani na unifanya nijisikie mtulivu sana.

Napendelea chai kuliko kahawa. Chai hunipa furaha, utulivu unaofaa kwa kila wakati wa siku. Pia hunisaidia kuamka asubuhi au kupumzika mchana. Ingawa kahawa pia ni mzuri. Chai ni rafiki wa kila siku. Hunifanya nijisikie furaha na amani kila ninapokunywa.

Mimi huenda mahali pa ibada mara kadha kwa wiki. Kwenda mahali pa ibada kuna nisaidia kuimarisha imani, kutafakari na kupata amani ya akili. Pia hunifundisha maadili mema na mshikamano wa kijamii wakati wa kushirikiana na wenzangu. Kila nikiwa mahali paibada. Hunifanya nijisikie furaha, tulivu na karibu na mungu.

Kila siku napenda kusafiri kwa baiskeli au kutembea pale panampu wezekana. Njia izi ni raisi na za haraka kwa umbali mfupi na usaidia kuimarisha afya yangu. Kwa umbali mrefu napendelea kutumia basi au gari. Kutumia njia izi kuna nisaidia kufika kazini au shuleni kwa wakati. Kuna nifadhiya pesa na pia kuna tunza mazingira.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli kuna nifuraisha, kuna nisaidia kuwa na afya, nzuri, na ufanya niwe na nguvu za mwili. Pia uniwezesha kufika haraka sehemu za karibu na kushiriki michezo au shuguli za kijamii. Kuendesha baiskeli kuna nifanya nijisikie huru, furaha, na karibu na asili.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Maonyesho haya yalinifundisha kuenzi sanaa, utamaduni na ubunifu wa watu wengine. Pia ilinipa furaha na mshangao wa kuona kazi za kipekee kama michoro, mitindo na mapambamo ya kipekee. Kufika, maonyesho ya sanaa hunanifanya nijisikie furaha kujifunza. Mambo mapya na kushirikiana na watu wenye mawazo sawa.

Kujiandaa kwa mkutano, kwanza napanga mawazo yangu na kuandika mambo muhimu ya kujadili. Kisha nakagua tarifa zote muhimu na kuhakikisha nyaraka na vifaa vyangu vipo tayari. Pia nadharia jinsi ya kushirikiana kwa uwazi na wenzangu wakati wa mkutano. Kujiandaa kwa njia hii, kunanisaidia kwasiliana mawazo yangu kwa ufasaha na kushirikiana kwa ufanisi katika mkutano.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo, kuunda vitu vipya na kushirikisha mawazo yangu kwa wengine. Ubunifu hunisaidia kwenyesha hisia zangu, kujifunza mambo mapya na kushirikia na vizuri katika kazi au masomo. Kwa njia hii, ninaweza kufanikisha mambo kwanjia bora na kipeke.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Nimeshiriki katika usafi wa jamii, kusaidia watu wenye maitaji na kushirikiana katika shugule za kijamii. Kazi hii ilinifundisha uruma, mishikamano, amuimu wa kusaidia wengine bila kutegemea malipo. Kufanya kazi ya kujitolea kulinifanya nijisikie furaha, kuridhika na karibu na jamii yangu.

Nina huwiainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda vizuri. Kwanza, ninahakikisha kazi zangu muhimu zinafanyika kwa wakati. Baada ya kazi, ninatoa muda wa familia, marafiki na burudani. Pia napumzika ipasavyo ili mwili na akili ziwe tayari. Njia hii hufanya maisha yangu ya kibinafsi na kazi kuwa na uwiano, furaha na utulivu.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kushirikiana na wenzangu. Tunapanga chakula, kucheka pamoja na kuzungumza kuhusu jinsi tulivyofanikisha malengo yetu. Pia tunashirikiana kushangilia kwa furaha na kuenzi juhudi za kila mmoja. Sherehe hizi hufanya tufurahi, kuimarisha mshikamano ya timu na kutia motisha ya kufanikisha zaidi siku za usoni.

Leo hali ya hewa ni jua na mawingu machache. Ninajisikia vizuri kwa sababu joto ni la wastani. Si baridi sana wala joto kali. Kwa hali ya hewa kama hii, nimevaa nguo za kawaida na kofia kidogo kulinda jua. Napenda hali ya hewa yenye jua na upepo kidogo kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na mtulivu. Leo napanga kwenda nje kutembea kidogo na kufurahia hali ya hewa nzuri.

Ndiyo, napenda hesabu sana. Hesabu unifundisha kufikiri kwa mantiki na kutatua matatizo kwa hatua. Pia usaidia kukuza makini, nidhamu au uvumilifu ambazo ni muhimu katika masomo na maisha ya kila siku. Ninapo kamilisha hesabu ngumu, unifanya niisikie furaha, kujivunia juhudi zangu na kunitia motisha kujifunza zaidi. Hesabu pia unifundisha kushirikiana mawazo na wengine wakati wa kujifunza pamoja.

Usiku kabla ya kulala napanga mambo ya kesho na kukagua kazi nilizokamilisha siku hiyo. Baada ya hapo napumzika kidogo kusoma kitabu au kufikiria mambo mazuri yaliotokea pia nakagua simu na taarifa muhimu kwa haraka shughuli hizi hufanya nijisikie utulivu, furaha na tayari kwa usingizi mzuri usiku.

Timu ni nayo penda ya mpira wa kirugbi wa Amerikani ni USA Eagles. Ninapenda timu hii kwa sababu ina wachezaji wenye nguvu, binu mzuri na mshikamano mzuri wa kikundi. Nakumbuka mchezo mkuu waliposhinda kwa mbio kali vidi ya mpinzani wao mkubwa. Ilinifanya nishituke na kufurahia sana. Mchezaji ninaye mpenda zaidi ni Madison Hughes. Kwa ujuzi wake wa ustaafu na kutoa pasi sahihi. Kila timu yangu inapocheza vizuri nashangilia kushirikiana na wenzangu na kujivunia timu yangu.

Ndiyo, nimewai ona bahari mara kadhaa. Bahari ilinifurahisha sana kwa sababu inamandhari ya kupendeza, sauti ya mawimbi yanayogongana pwani na upepo safi wa asili. Kuona bahari kuna nifundisha kwueshimu mazingira na kunifanya nijiskie mtulivu, pia kuna nisaidia kufurahia wakati nzuri pamoja na familia na marafiki. Kila mara ninaposhuhudia bahari, hunifanya nijiskie furaha, mshangao na amani ya kipekee.

Kila siku napendelea kutumia muda wangu mtandaoni kwa takribani saa moja hadi mbili Napenda kuangalia habari, kusoma masomo au kushirikiana na marafiki Pia napenda kutumia mtandao kupata maarifa mapya na burudani kutumia muda mtandaoni kwa kiasi kinachofaa kunanisaidia kupata habari muhimu, kujifunza mambo mapya na kushirikiana na watu bila kupoteza muda mwingi.

Napenda kusherekea sikukuu kwa kushirikiana na familia na marafiki Tunapanga chakula kitamu kucheka pamoja na kusherekea kwa furaha Pia tunashiriki michezo au shughuli za kijamii na kubadilishana zawadi ndogo ndogo Sherehe hizi hufanya sikukuu kuwa maalum hunifundisha kushirikiana na wengine na kunifanya nijisikie furaha, mshikamano na shukrani.

Kinyuaji ni achokipenda zaidi ni chai ya maziwa Napenda chai kwa sababu inanipa nguvu na hunifanya nijisikia mtulivu Mara nyingiwa ni nakunywa asubuhi kabla kwanza shuguli za usiku na wakati mwingine jioni nikitaka kupumzika Nilielezwa kuhusu kinyuaji hiki na mzazi wangu ambaye alikuwa akituandalia chai kila asubui nikiwa mdogo Baada ya kuywa chai najisikia mwenye nguvu, mwenye amani na tayari kufanya kazi au kusoma vizuri.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na mbili na nusu. Baada ya kuamka nilinawa uso na kupiga mswaki kama jambo la kwanza. Kwa chakula cha asubuhi nilikula chai na mkate. Badae nilienda kazini alafu nikaanza shughuli za siku. Nikiwa nimejianda vizuri. Asubuhi hiyo nilijisikia mwenye nguvu, mtulivu na tayari kukabiliana na majukumu ya siku.

Ninajihisi mchanganyiko wa hofu kidogo na matumaini kuhusu utathmini za kazi. Wakwati mwingine hunifanya niwe na wasiwasi kwa sababu nataka kufanya vizuri. Lakini pia hunisaidia kujitathmini, kujifunza kutokana na makosa na kuboresha utendaji wangu. Mwishowe, naziona kama nafasi ya kukua na kudhibitisha juhudi zangu kazini.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni krismasi kwa sababu huleta watu pamoja na kuimarisha upendo wa kifamilia ni wakati wa kupumzika, kushirikiana, chakula kizuri, kusikiliza muziki na kucheka na wapendo Napenda pia hali ya furaha na matumaini inayotawala kipindi hiki Krismasi hunifanya nikumbuke umuhimu wa kushukuru, kusaidiana na kuanza mwaka mpya nikiwa na moyo chanya.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu huniraisishia maisha na kuwakua muda. Naweza kununua nikiwa nyumbani bila kusafiri, kulinganisha bei kwa uraisi na kuchagua bidha nyingi kwa wakati mmoja. Pia napenda kusoma maoni ya wateja kabla kununua. Hata hivyo, hua makini hili kuepuka utapeli na kuhakikisha ninanunua kutoka kwa wauzaji wanao aminika.

Ninaupenda zaidi mkate wakahawia kwa sababu niwalishe na hunipa nguvu za kuendelea na shuguli za siku. Pia hunisaidia kujisikia nimeshiba kwa muda mrefu tofauti na mikate mingine isiyo na afya. Mara nyingi hupendwa pamoja na chai au siyagi. Jambo linalofanya kula mkate kuwa raha zaidi. Wakati mwingine napenda pia kujaribu mikate aina tofauti kama mkate wa mahindi au mtama. Ili kubadilisha ladha na kufurahia chakula kwa njia mpya.

Ninapenda zaidi msimamo wa ushirikiano na mshikamano katika shirika lango. Napenda jinsi wanavyo saidiana ushirikiana katika kazi na kwa kikisha kila mtu anashimiwa. Pia ninatamini mazingira ya kazi yenye nidhamu na fursa ya kujifunza ambayo unisaidia kukua kitalamu na kibinafsi. Kwa jumla, shirika lango linanifanya nijisikia kutegemewa na kutathminiwa.

Napanga kazi zangu kwa kuunda ratiba ya kila siku. Kwanza ninaorodhesha kazi muhimu zaidi zinazohitaji kuisha haraka. Kisha ninaweka muda wa kazi ndogondogo na mapumziko. Pia nakagua ratiba kila asubuhi kuhakikisha kila kitu kiko tayari. Njia hii hufanya kazi zangu kufanyika kwa ufanisi kunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie tayari kila siku.

Napenda kusoma vitabu vinavyo nifundisha mambo mapya hadithi za kufurahisha au vitabu ya elimu kusoma vitabu hivi unisaidia kukuza maarifa, kufikiri kwa kina na kuelimika kuhusu maisha na jamii Pia hunisaidia kupumzika, kufurahia wakati wangu wabure na kunifanya nijisikie furaha na mshangao kipekee.

Wikendi zangu, jumamosi na jumapili, napenda kutumia kwa kupumzika na burudani. Mara nyingi, naenda kutembea nje, kunywa kahawa na marafiki au kusoma kitabu. Pia nakagua mambo ya wiki iliyopita na kupanga kesho. Wakati wa wikendi, unijaza furaha na utulivu. Napendelea kuchanganya kupumzika na kufanya shughuli muhimu ili wikendi zangu ziwe na maana na kunisaidia kuanza wiki mpya vizuri.

Napendelea mahali pakimya kuliko pa kelele. Mahali pa kimya unifanya nijisikia utulivu, kuzingatia mawazo yangu, napmzika venya. Pia unizaidia kusoma kufanya kazi au kufikiria kwa utulivu bila usumbufu. Ingawa mara nyingine kelele inaweza kuwa burudani. Mahali pakimya ufanya nifanye mambo yangu kwa ufanisi na kunipa amani ya ndani.

Rangi ninayoipendelea kwa ukuta wa chumba ni blue hafifu Rangi hii hunipa utulivu na kufanya chumba kuwa chenye amani na furaha Pia husaidia kuzingatia masomo au kazi ninazofanya ndani ya chumba Kila kinapokuwa ndani ya chumba kilicho na rangi hii hunifanya nijisikia mtulivu mwenye furaha na tayari kwa shughuli zangu za kila siku.

Mnyama wangu ni naimfuga ni mbuzi Buzi yangu wanaonikana mzuri mwenye manyoya meupe na mekundu kidogo Tapia zake ni tamu na mnyenye kevu Mara nyingi upenda kucheza na kula majani Mara nyingine ufanya vitu vya kuchekesha kama kukimbia haraka au kuruka maramoja na penda wanyama wakufugwa kwa sababu hufundisha vumilivu, mshikamano na kujali wanyama na piyo niletea furaha kila siku.

Napendelea mwanga wa asubuhi kuliko mwanga mkali wa usiku Mwanga wa asubuhi hunipa furaha, nguvu na unakifanya mtu ajisikie hai Pia husaidia kufanya kazi, masomo na shughuli za kila siku kwa urahisi Ingawa mwanga wa usiku unaweza kuwa mzuri kwa kupumzika Napendelea mwanga wa asubuhi kwa sababu hunifanya nijisikie tayari na makini kwa siku nzima.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua pale ninapokosa ujuzi au zoefu wakutosha. Kisha najitahidi kujifunza zaidi, kuuliza msaada wa wenzangu na kufanya mazoezi ili kuboresha udhaifu huo. Njia hii unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza mambo mapya na kuimarisha uwezo wangu kila siku.

Mimi hupiga picha marakadhaa kwa wiki, hasa wakati wa hafla, safari au mandhari nzuri. Kupiga picha kuna nisaidia kuifadhi kumbu kumbu, kuwanyesha ubunifu wangu na kushirikiana na marafiki ya ufamilia. Pia nisaidia kufatilia maendeleo ya maisha yangu na kunifanya nijisikia furaha na kuridhika kila ninapopiga au kuwana picha nzuri.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya baridi ya machungwa. Kinywaji hiki unipa furaha mara moja, utowa nguvu na ufaa hasa wakati wa joto kidogo au baada shughuli. Pia unisaidia kupumzika na kunifanya nijisikie mtulivu. Kila ninapokinywa, unifanya nijisikie, furaha na kuridhika.

Ninamkumbuka mwalimu gabi kutoka shule Alikuwa mwalimu mkarimu, mnyenyekevu na daima alitusaidia kuelewa masomo kwa urahisi Tabia yake ya kuwa mcheshi, mara nyingine na adabu mara nyingine ilinifanya nijisikie furaha na heshima Pia alituonyesha umuhimu wa bidii, nidhamu na mshikamano kati ya wanafunzi Kila nikimkumbuka, hunifanya nikumbuke kumbukumbu nzuri za shule.

Ninaeka nenosiri salama kwa kuchagua mchanganjiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba na alama maalumu. Pia ninaakikisha siitaji neno moja kwa akaunti zote ili usalama uwe bora zaidi. Mara nyingi ninabadilisha manenosiri kwa muda fulani na kutoandika maneno hayo maali pa wazi. Njia hii ufanya akaunti zangu kwa salama na kunilinda dhidi ya wizi wataarifa.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kutembea msituni hunipa hewa safi, utulivu wa kili na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Pia hunisaidia kupumzika na kufikiri kwa kina bila kelele za mjini. Kila ninapo tembea msituni, ujihisi furaha, amani na nguvu mpya za kuendelea na shughuli za kila siku.

Ninashugulikia makosa kazini kwa kutambua tatizo haraka na kuchukua hatua za kurekebisha Kwanza nakagua kile kilicho sababisha kosa kisha nashirikiana na wenzangu kuhakikisha linaondolewa Pia najifunza kutoka kwa kosa hilo ili lisijirudie njia hii ufanya kazi zangu kiwa bora kunisaidia kuboresha ujuzi wangu na kunifanya nijisikie huru na mwenye usahihi kazini.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kusikiliza mawazo na maoni ya wenzangu kwa makini. Kisha tunashirikiana kupanga majukumu na kugawana kazi ili kila mtu afanikishe sehemu yake. Pia nahakikisha kushirikiana kwa heshima na msaada ili kufanikisha malengo ya pamoja. Njia hii hufanya kazi ya pamoja kuwa bora, yenye mshikamano, na yenye furaha kwa kila mshiriki.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu cha taaluma na kuwa mtaalamu anaye heshimika. Ninalenga kuboresha ujuzi wangu kila siku, kufanya kazi kwa bidio na kuchangia maendeleo ya taasisi au jamii, ninaayo hudumia. Pia natamani kuwa kiongozi mzuri anaye heshimiwa na wengine na kuleta mabadiliko chanya. Kufikia malengo haya, kutanifanya nijisikie motisha, furaha na kuribika kazini.

Nimewai kusafiri kwenda Mombasa, mahali hapa nipazuri kwa mandhari ya pwani, fukwe safi na utamaduni wakipekee. Safari hii ilinifundisha kufuraiya asili, kushirikiana na familia na marafiki na kujifunza kuhusu utamaduni na historia ya eneo hilo. Kila nikiwa pale, unifanya nijizikie furaha, mshangao na utulivu wa kipekee.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu. Tunapokutana, tunasalimiana, kuzungumza na kusaidiana pale panapohitajika. Majirani wangu hunifundisha umuhimu wa mshikamano wa kijami na kushirikiana katika jami. Pia hunifanya nijisikie salama, furaha na karibu na wale wanao nizunguka kila siku.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua hunipa utulivu na furaha. Hasaa ninaposikia sauti ya matone yakigonga ardhi. Pia hunifanya mazingira yawe safi na baridi. Jambo linalo saidia kupumzika vizuri. Ingawa wakati mwingine mvua inaweza kusababisha usumbufu. Napenda mvua kwa sababu huleta uzuri wa asili, uhai wa mimea na amani wa kipeke.

Msimu ninaupenda zaidi ni majira ya joto. Majira haya unipa furaha, hewa safi na fursa ya kufanya shughuli za nje kama kutembea, kucheza na kushirikiana na marafiki au familia. Pia ufanya mandari kwa mazuri kwa kuangalia maua na mandari ya asili. Kila ninapokuwa katika majira ya joto, unifanya nijisikie furaha, mtulivu na tayari kwa shughuli za kila siku.

Ndiyo. Napenda kutumbia mitandao ya kijami. Napata habari, kushirikiana na marafiki, na kujifunza mambo mapya kupitia mitandao hii. Pia hunisaidia kuwasiliana haraka na watu mbali mbali na mimi. Ingawa napenda kutumia kwa muda unaofaa. Mitandao ya kijamii hunifanya nijisikia karibu na wengine na kunipa burudani katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Redio hunipa habari za sasa, burudani, na mziki ninao hupenda. Pia hunisaidia kupumzika nikiwa nyumbani au safarini. Kupitia redio, najifunza mambo mapya na kwa kuunganishwa na jamii. Kila ninapo sikiliza redio, hunifanya nijisikia furaha, utulivu, na kuwa karibu na ulimwengu unao nizunguka.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chakula chenye afya, chenye protini nyingi na vitamini muhimu kwa mwili. Napenda kula hasa samaki waliopikwa na kuchomwa. Pia unisaidia kuwa na nguvu na afya nzuri. Kila ni napokula samaki, unifanya nijisikie furaha, kuridhika na tayari kwa shuguli za siku nzima.

Ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaransa. Kujifunza lugha kunanisaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti, kueleza tamaduni mpya na kuongeza maarifa yangu. Pia kunanisaidia kufungua fursa za kazi na kusafiri kwa urahisi. Kila ninapojifunza kitu kipya, hunifanya nijisikie furaha, mshangao na motisha wa kujifunza zaidi kila siku.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama. Nilifuga kuku na mbuzi nyumbani. Kufuga wanyama kuna nifundisha uvumilivu, mshikamano na jinsi ya kujali viumbe wengine. Pia uniwezesha kupata mazoe, mazao kama mayai au maziwa madogo na kunisaidia kufurahia muda wangu wabure.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kutojibu, ujumbe au kiunga kisicho eleweka. Kutumia maneno siri, salama na tofauti kwa kila akaunti na kuhakikisha programu za usalama zimesaha. Sishwa, pia ninakua makini kuhusu taarifa. Ninazo shirikisha mtandaoni au kushirikiana na familia au wenzangu kuhusu vitisho vyo vyote.

Chakula ninachopenda kula jioni ni ugali na samaki au mboga Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, chenye afya na hunipa nguvu baada ya siku ndefu Pia hufanya jioni kuwa ya furaha nikiwa na familia au marafiki Kila ninapokula chakula hiki, hunifanya nijisikie furaha, kuridhika na tayari kwa kupumzika vizuri kabla kulala.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni japan Ninaitamani kwa sababu ina utamaduni wa kipekee teknolojia ya kisasa na mandhari ya kuvutia kama milima na bustani za maua ya cherry Nimesikia kwa japan ni nchi safi na yenye amani jambo linalo nifanya niwe na hamu ya kuenda Ningependa kuona hafu ya mlima fuji miji ya kisasa na tamazuni ya kienyeji Kila ninapofikiria kuhusu safari hii, hunifanya nijisikie furaha, mshangao na motisha kufunza mambo mapya.

Ndio, napenda kutumia video kwa mawasiliano video unisaidia kueleza mawazo yangu kwa urahisi, kunionyesha, hisia, na kushirikiana na marafiki au wenzangu kwa wazi Pia ufanya mawasiliano kuwa ya kuvutia zaidi kuliko maandishi pekee Kila ninapo wasiliana kwa mitandao, unifanya nijisikie karibu na wengine, furaha na kuunganishwa kikamilifu na watu.

Kenye napenda katika mtaa wangu ni usalama, wajirani wema na mandhari yake ni nzuri. Majirani wangu hunisadia kushirikiana katika shughuli mbali mbali za kijamii. Pia kuna maeneo ya michezo na burudani karibu. Jambo linalo fanya maisha kuwa raisi na yenye furaha.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Siku hiyo ningetumia mda wangu kusoma, kufanya mazoezi, kutembea inje au kushirikiana na familia na marafiki. Ingawa teknolojia ni muhimu kwa mawasiliano na kazi. Siku moja bila teknolojia ingetimiza, pumzika, na kufurahia maisha bila kelele. Hii unge nifanya ni jisikie tulivu, furaha na mshikamano, wakweli na watu wa mazingira ya nayo nizunguka.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana mara moja. Ningefurahia kucheza zaidi, kujifunza mambo mapya na kwa urahisi na kushirikiana na marafiki bila wasiwasi mkubwa. Pia ningetumia muda mwingi na familia na kufanya makosa machache kufikiria, kurudi ujana kunanifanya nijisikie furaha, mshangao na kutia motisha.

Chakula, cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali na sukuma wiki. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, chenye afya na huchangia nguvu mwilini. Pia ni chakula kinachopatikana kirahisi na kinapendeza familia kushirikiana. Kila ninapokula chahiki, chakula hiki cha jadi. Hunifanya nijisikie furaha kuridhika na utulivu wa moyo.

Uzoefu wakushangaza ambao nimewahi kupata ni kusafiri baharini kwa mara ya kwanza. Nilishangaa kuona uzuri wa maji, upepo wa asili na wanyama wa bahari. Uzoefu huu ulikuwa wa kipekee kwa sababu haujawahi kutokea kabla na ilinifundisha kuheshimu asili na kufurahia kila tukio.

Changamoto ninazo kutana, nazo kazini ni ukosefu wa muda wa kutosha. Kazi nyingi na mara nyingine mawasiliano magumu kati ya wenzangu. Ili kushughulikia changamoto hizi napanga ratiba vizuri, kuuliza msaada pale panapo hitajika na kuzingatia nidhamu na uvumilivu.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema na kugawa majukumu kwa vipande vido Pia ninaweka kipaumbele kwa kazi muhimu ili kuakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati Mara nyingine ushirikiana na wenzangu kuakikisha kila hatua inafanyika vizuri njia hii unisaidia kukamilisha kazi kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie amani kazini.

Ninapo kabiliana na msongo kazini napumzika kidogo kupumua kwa kina na kupanga upya kazi zangu. Pia uangalia ni kazi zipi muhimu zaidi na kushughulikia hizo kwanza. Mara nyingine hushirikiana na wenzangu kupata msaada na suluhisho la tatizo. Njia hizi hunisaidia kupunguza msongo kufanya kazi kwa ufanisi na kunifanya nijisikia mtulivu na tayari kwa changamoto.

Wakati umeme unapokatika napumzika kidogo na kutumia muda wangu kwa shughuli ambazo hazihitaji umeme kama kusoma vitabu au kupanga kazi. Pia napanga kutumia taa za dharura au betri. Pale inapohitajika. Mara nyingine hufanya mazoezi au kuzungumuza na familia na marafiki.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Napenda hasa wakati sina mudamuingi au bada ya kazi ndefu. Chakula hiki unisaidia kupata nguvu haraka na kurivisha njaa Ingawa sipendi kula mara kwa mara, chakula cha haraka kwa sababu si Kila, mara ni afya. Mara chache uniwezesha kupumzika na kufurahia ladha tofauti.

Shughuli yangu ninayo pendezwa zaidi ni kusoma vitabu na kuchora Napenda kusoma kwa sababu hunipanua maarifa hunifundisha mambo mapya na kunisaidia kufikiri kwa kina kuchora hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu wa kupumzika shughuli hizi hufanya nijiweke, furaha, utulivu na kuridhika katika maisha yangu ya kila siku.

Kazi ni nayo idhamini zaidi ni kazi ya kusaidia wengine. Napenda kazi hii kwa sababu unifundisha uvumilivu, mshikamano na heshima kwa wengine. Pia uniwezesha kujenga usiano mzuri na wenzangu na unifanya nijisikie kuwa na maana katika jamii.

Napenda kuwa mahali tulivu yenye mandhari nzuri na hewa safi. Mahali kama haya hunifanya nijisikie furaha utulivu na amani ya akili. Pia uniwezesha kupumzika, kufikiri kwa kina na kufurahia wakati wangu wa bure bila kelele. Kila ninapokuwa mahali pa aina hii, hunifanya nijisikie mshangao na kuridhika.

Mfanyibiashara bora ninaye mfahamu ni bi amina Nampenda kwa sababu ni mchapa kazi mkweli na daima husaidia wateja wake kwa heshima Nakumbuka mara moja alifanya jambo la ajabu alitoa funguzo kubwa kwa wateja wake wakati wa sikukuu jambo lililonishangaza na kunifundisha moyo wa kujali wateja Nimejifunza kutoka kwake umuhimu wa nidhamu, uvumilivu na ubunifu katika biashara napofikiria jinsi anavyofanya biashara, hunifanya nijisikie motisha na kuheshimu kazi za wajasirimali.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kupumzika kitovu, kusoma kitabu au kusikiliza mziki wautulivu. Pia napenda kuzungumza na familia au marafiki ili kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingine ufanya mazoezi ya mwili au kutembea nje kwa hewa safi.